Napenda mkate wa aina ya tesi ya brand ni mkate wenye ladha murwa sana, ni mkate wenye umepitia kila kiwango kinacho stahili hakina kiwango chochote kibaya.